Februari ni mwezi wangu wakuzaliwa. Kila mwaka mwezi wa februari, mimi husherekea siku yangu ku ya kuzaliwa. Mimi ufuraia siku hii, jinsi ninavio sherekea. Mimi hukula pamoja na wafamilia yangu na marafiki zangu. Marafiki zangu pamoja na wazazi, huniletea zawadi za aina mbalimbali. Siku hii ni siku muhimu sana maishani muangu. Muwezi huu ni muwezi wa furaha na upendo. Unikumbusha siku yangu ya kuzaliwa na furaha ni nayo pata muwezi huu.